Ninapotaka kustarehe. Huwa na chagua kufanya mambo yanayo nipa utulivu wa akili. Utulivu wa mwili na utulivu wa hisia kwa ujumla kwanza kabisa napenda kujitenga kidogo na kelele na shughuli nyingi za kila siku. Hii ina nisaidia kupunguza msongamano wa mawazo unaotokana na kazi majukumu ya kijamii na changamoto za maisha. Mara nyingi kustarehe kwangu huanza kwa kupumzika kimya kimya. Nikikaa mahali penye utulivu labda nyumbani au nje. Pali ambapo kuna hewa safi na mazingira tulivu. Moja wapo ya njia ninazopenda sana kustarehe ni kunywa chai hasa jioni baada ya siku ndefu na shughuli nyingi. Kunywa chai hunipa hisia ya utulivu na kunisaidia kuachilia uchovu wa siku. Kama hamna chai huwa napenda kunywa uji waKati huo napenda kuwa pekee yangu hata nikiwa na watu wachache ni nao waamini. Tukizungumuza mambo mepesi bila presha. Chakula changu cha wakati wa starehe huwa ni chepesi. Kwa sababu baada ya kula chakula kizito mchana na pendelea kitu ambacho hakita ni sumbua wala kunifanya nisikie mzito. Pia napenda kutumia muda kutafakari kufikiria kuhusu siku yangu. Mambo niliyofanikiwa kufanya na yale nayopanga kufanya siku zijazo. Kutafakari hunisaidia kupanga mawazo yangu pia na kunifanya nijisikie nipo kwa nipo sawa ki akili wakati mwingine kustarehe kwangu kuna nihusisha kutazama kitu cha kuvutia mtandaoni. Na video za elimu burudani nyepesi au maudhui yanayohusiana na maswala ya kijamii na mazingira hasa yale yanayonguza maisha ya jamii. Saa zingine pia waweza pata na soma kitabu na sikiza muziki. Kuna nyakati pia ambapo napata starehe kuwasiliana na marafiki. Iwe kwa mazungumzu ya ana kwa ana au kupitia simu. Mazungumzo ya marafiki hunifanya nijisikie nimeungwa mkono au kunipa furaha ya kijamii. Tunapoongea mara nyingi tunapoongea mara nyingi huzungumza mambo yanayotuchekesha au kutaniana moyo. Jambo ambalo hunisaidia kusaha kwa muda changamoto za maisha. Zaidi ya hayo. Napenda starehe za kujipaga kimwili na kimazingira. Hii inaweza kuwa ni kusafisha sehemu nayoishi kupanga vitu vyangu. Au kuhakikisha mazingira yangu yapo nadhifu. Usafi hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Mazingira safi hunichangamsha na kunifanya nijisikie mwenyo mapangiliou mzuri kwa maisha. Kwa ujumla, starehe kwangu ni ni kitu kikubwa ndio, lakini pia si kitu kikubwa sana au cha gharama ni mchakato wa kujijali, kujipa muda binafsi, kurejesha nguvu. Kustarehe hunisaidia kurudia shughuli zangu, nikiwa na nguvu mpya. Mawazo safi, mtazamo, chanya wa maisha. Ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunifanya niwe na uwiano mzuri kati ya kazi, jamii, na afya yangu binafsi.

Jinsi ninavyojilinda kutoka vitisho vya mtandao katika dunia sasa. Matumizi ya mtandao yamekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila mtu, ya maisha yangu ya kila siku. Natumia mtandao kwa kujifunza, kufanya kazi, kuwasiliana na watu, kupata habari hata kwa burudani masaa zingine. Hata hivyo, pamoja na faida zote hizo, mtandao pia unachangamoto na hatari nyingi hasaa vitisho vya kiusaalama ndio maana nimejifunza kuwa makini na kuchukua hatu mbali mbali za kujilinda didi ya vitisho vya mtandao. Kwanza kabisa huwa najilinda kuwa makini na tarifa. Nazo shiriki mtandaoni. Sitoi tarifa binafsi kiolela. Kama vile namba ya kitambulisho maelezo ya benki, yenye siri au tarifa nyetu kuhusu maisha yangu binafsi. Naamini kuwa si kila kitu kinapaswa kuwekwa hadharani hasa kwenye mtandao ya kijamii. Kabila kushiriki chotechote ujiulize ikiwa tarifa hiyo ni salama na ikiwa inaweza kuniletea madhara. Yeyote badae. Kitu cha pili, nahakikisha kuwa natumia nyuwila za biti ya usalama. Nyuwila zangu huwa za mchanganyiko wa herufu kubwa na ndogo namba pamoja na alama malumu. Pia sitembezi nyuwila moja kwa akaunti zote kila akaunti muhimu kuwa na nyuwila yake tofauti. Zaidi hapo, ninapobadilisha simu au kifaa. Wakisha nimejitenga na akunti zote zilizokuwa zimeunganishwa awali hatua nyingine muhimu ninayo chukua ni kusasisha mara kwa mara vifaa na programu ninazo zitumia. Kusasisha simu, kompyuta, programu, kusaidia kuziba mianya salama ambayo wahalifu wa mtandao wanaweza kuitumia kunifamia ngawa wakati mwigine masasisho, onekana kama kero naelewa kuwa yana mchango kubwa sana kati kunilinda dhidi ya virusi, kudukuzi na mashambuliza kimtandao. Vile vile nimejifunza kuwa makini na viungo au ujumbe ninao pokea mtandaoni. Sipendi kubofia viungo visivyo julikana hasa vile vinavyo tumiwa kupitia barua pepe ujumbe wa simu au mtandao ya kijamii bila maelezo wazi. Nimelewa kuwa baadhi vitisho vya mtandao huja kwanjia ulagai ambapo mtu anaweza kujifanya tasisi halali au mtu ninae mfahamu ilihali lengo lake ni kunipora tarifa au kuniharibia kifaa changu. Kwa upande wa mtandao ya kijamii najilinda kwa kuthibiti mpangilio wa faraga kuhakikisha kuwa si kila mtu anaeza kuwa na tarifa zangu au kunitumia ujumbe bila idhini yangu. Pia nachagua kwa makini nini na mruhusu kuwa rafiki au mfwasi wangu mtandaoni hii unisaidia kupunguza uwezekao wa kukutana na watu wenye niambaya au maudhui yanayowaza kunidhuru sekolojia. Zaidi ya ulinzi wa kifundi najilinda pia kukua na uelewa kielimu kuhusu maswala ya usalamu wa mtandao. Ujiweka katika hali ya kujifunza mara kwa amara kuhusu vitisho vibya vinavyojitokeza mtandaoni. Kama vile udukuzi, wizi wa utambulisho, matumizi mabaya ya tarifa. Marifa haya unipa uwezo kutambua hali ya hatari mapema na kuchukua hatua kabla ya madhara hayaja tokea mwisho najilinda kwa kuwa ni nidhamu ya matumizi ya mtandao. Sikai mtandaoni bila mpangilio wala bila lengo najua ni lini niwe mtandaoni na lini nipumzike hii unisaidia situ kwa kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandao bali pia kulinda afya yangu ya kiakili na hisia. Namini kuwa matumizi bora ya mtandao ni yale, uwiano na uangalifu. Kwa ujumla, kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandao mchakato unaoitaji wangalifu, marifa na wajibikaji wa binafsi. Mtaandao ni chombo chenye nguvu kubwa na nikitumia kwa busara na tathari. Unufaika nao bila kujiweka katika hatari hizo za lazima.

Ninachopenda kufaya na marafiki zangu napenda sana kutumia muda wangu na marafiki zangu kwa sababu wao ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kijamii na kihisia kwa upande wangu urafiki si kuwa pamoja kimwili bali ni kushirikiana kuelewana kucheka kusaidiana kukuwa pamoja. Kila ninapokuwa na marafiki zangu huhisi hali ya uhuru amani na furaha ya kweli. Kwanza kabisa napenda kuzungumza marafiki zangu kuhusu mambo mbali mbali ya maisha. Tunaweza kuzungumza kuhusu kazi, mpango ya baadae, changamoto tunazipitia. Au hata mambo madogo madogo yasiyo na uzito mkubwa. Mazungumzo haya hunisaidia kupunguza mawazo kupata mtazamo mpya na wakati mwingine hata suluhisho na matatizo. Marafiki wangu ni watu wanaoweza kuzungumza nao kwa uwazi bila kuhofia kuhukumia. Napenda pia kutazama filamu au vipindi pamoja na marafiki zangu. Hii naweza kuwa nyumbani kwa rafiki au mahali popote penye mazingira mazuri. Kutazama filamu pamoja huleta hisia za umoja na baada ya hapo tunapenda kujadili kilichotokea kwenye filamu hilo. Wahusika au ujumbe uliokuwa umefichwa. Wakati mwingine tunacheka sana hasa pale tunapotazama filamu za vichikesho. Kitu kingine ninachopenda kufaya na marafiki zangu ni kucheza mchezo hasa michezo ya video kama fifa. Michezo hio hutujenga kiushindani wa kirafiki na kutufanya tushindane kwa furaha bila chuki. Tunacheza tunacheka cheka wakati mwingine hata kudharau kwa mzaha. Lakini yote haya huwa katika hali ya heshima na ucheshi mchezo hutusaidia kuondoa msongamano wa mawazo na kuimarisha urafiki wetu. Zaidi ya burudani napenda pia kufanya kazi ya huu mradi pamoja na marafiki zangu Sapa legazini. Kufanya kazi pamoja ya hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwao na wao kujifunza kutoka kwangu. Tunashirikiana mawazo tunarekebishana wakati mwingine tunakosana. Tunakosoana tunakosana na kukosoana kwa njia ya kujenga. Hii hunifundisha uvumilivu, ushirikiano na umuhimu wa kufanya kazi kama timu moja. Pia napenda sana kubadlisha ushauri wa marafiki zangu. Tunahusiana kuhusu mahusiano, fedha, kazi au maamuzi muhimu ya maisha. Ushauri huu hauji kwa kulazimishana bali kwa kuelewana na kutakiana mema wakati mwingine rafiki anaweza kuniambia ukweli uchungu lakini naupokea kwa sababu najua unatoka kwenye nia njema. Mbali na hayo. Napenda kushinda muda wangu wa kawaida tu na marafiki hata kama hatufanyi jambo maalum. Kukaa pamoja kucheka kusikiliza muziki hata kutembea bila mpango maalum hunipa furaha kubwa wakati mwingine ukimya wa pamoja huwa na maana zaidi kuliko maneno mengi. Kwa jumla ninachopenda kufanya marafiki zangu si kitu kimoja tu. Bali ni ushirikiano wa mambo mengi burudani, mazungumzo, kazi, ushauri na muda wa pamoja. Marafiki hunifanya nijihisi kuwa mimi mwenyewe. Hunikumbusha kuwa siko pekee yangu. Hunipa nguvu ya kuendelea mbele. Kwangu, urafiki ni zawadi na kutumia muda wa marafiki zangu ni moja wapo ya mambo ninayothamini sana katika maisha yangu.

Kwa kawaida mi hulala kati ya masaa saba hadi nani kila siku huu ndio muda ninao uona unatosha kabisa kwa mwili yangu kupumzika na kurejesha nguvu na pia kunipea uwezo wa kuanza siku mpya nikiwa na akili tulivu na mwili uliyotayari kufanya kazi usingizi wa masaa unisaidia sana kimwili na kiakili hasa kwa sababu shughuli zangu za kila siku zanahitaji umakini ubunifu na uwezo wa kufikiri kwa kina nimegundua kuwa ni kilala chini ya masaa saba mwili wangu huanza kuonyesha dalili za uchovu. Akili ina kuwa nzito umakini unapungua na hata hamasa ya kufanya kazi inapungua. Lakini navyopopata usingizi wa kutosha hasa ndani ya wigo wa masaa saba hadi nane nahisi tofauti kubwa. Ninaamka nikiwa na nguvu mawazo yangu yako wazi na hata mtazamo wangu wa siku nzima unakuwa chanya zaidi Mbeeli na usingizi wa usiku nina tabia pia ya kulala mchana kidogo. Asa napokuwa ndani ya nyumba au katika mazingira tulivu. Kwa kawaida, nimepata usingizi wa mchana kwa takribani saa moja na nusu hadi saa mbili kwa kiwango cha juu usingizi huu wa mchana si wakila siku lakini bali, hutokea kulingana na hali ya siku uchovu wa mwili au mzigo wa kazi ulio kuwepo usingizi wa mchana unisaidia sana kureje shanguvu. Asa kama siku imeanza mapema au kama usiku wa jana usingizi haukuwa mzito sana baada ya kulala mchana nahisi kama akili yangu inapata reset na unaeza anza upya. Mawazo yanarudi kwa usafi, umakini unaongezeka. Naeza kuendelea na shughuli zangu ni kiwa na nguvu mpya. Kwa upande wangu, usingizi wa mchana ni kama zawadi mdogo kwa mwili na akili. Hata hivyo, huwa makini sana kuhakikisha kuwa usingizi wa mchana hauathiri usingizi wa usiku. Ndio maana huwa siupitishi mda wa masaa mbili. Kwa sababu, nikilala sana mchana naeza kosa usingizi usiku au kwa au kulala kwa kuchelewa nimejifunza kusikiliza mwili wangu na kujua ni lini ninahitaji kupumzika. Na ni lini nahitaji kuendelea kufanya kazi. Kwa ujumla, naona usingizi kama sehemu muhimu sana kwa maisha yangu. Sioni kama kupoteza mda bali kama uwekezaji katika afya yangu. Usingizi mzuri unisaidia kuthibiti msongamana wa mawazo kuimarisha kumbu kumbu. Na hata kuboresha hali yangu ya kihisia. Napo kosa usingizi wa kutosha, hata uvumilivu wangu wa kwa kwa watu na hali mbali mbali upungua. Kwa hivyo kwa kifupi, usingizi wangu wa kawaida ni masaa saba hadi nane usiku ukiambatanisha na mapumziko ya mchana ya saa moja na nusu hadi saa mbili, napo kuwa na nafasi. Mfumo huu umenisadia kwa mda mrefu, kuishi kwa uwiano mzuri, kuwa na afya njema. Na kuendelea kufanya vizuri katika majukumu yangu ya kila siku.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na kwakweli kazi ya kujitolea imekuwa sehemu muhimu sana ya safari yangu ya maisha na kazi baada ya kumaliza shule ya upili nilianza kujitolea katika shirika ninalo fanya nalo kazi hadi sasa wakati huo kukuwa na malipo yote kabisa ilikuwa ni kazi ya kujitolea ya kukweli inayofanywa kwa moyo dhamira na hamu ya kujifunza na kuchangia katika jamii nilipoanza sikuwa nafanya kazi na shirika moja pekee nilijitolea katika mashirika tofauti kulingana kile nilichokua natafuta kwa wakati huo iwe ni maaarifa uzoefu au muelekeo wa kitaaluma kila shirika ilikuwa na mazingira yake, malengo yake na changamoto zake jambo ambalo ilinipa nafasi ya kujifunza kwa upana na kuona dunia ya mashirika ya kijamii kwa mtazamo mpana zaidi. Baadhi ya kazi za kujitolea nilizo fanya zilikuwa bila malipo kabisa na faida zake hazikuwa za kifedha. Badala yake nilinufaika kupitia mafunzo kushiriki warsha semina na ata kuhudhuri ya mafunzo ya nje au ya ndani ya mashirika. Mafunzo ya hali huniongezea ujuzi na kunijenga kitaaaluma kunipa uwelewa wa wakina kuhusu maswala ya kijamii na maendeleo upande mwingine kulikuwa na kazi za kujitolea ambazo zilikuwa na posho ndogo ndogo au malipo ya marejeshi ya matumizi kama zile za nahui ya chakula. Hizi hazikuwa mshara kamili bali ni kile ambacho mara nyingi huitua stipend au madevu. Ingawa hazikuwa nyingi zilikuwa ishara ya kuthamini mchango wa kujitolea na zili saidia angalau kupunguza baadhi ya gharama zilizokuwa napata nikiwa kazini. Hata hivyo jambo kubwa zaidi nililopata kutokana kujitolea si pesa bal ni uzoefu maarifa na mtandao wa watu kupitia kujitolea nilipata fursa ya kukutana na watu tofauti wataalamu, wana harakati viongozi wa jamii na vijana wengine wanye ndoto kama zangu. Hii hunisaidia sana kupanua mtazamo wangu kujenga ujasiri na kuelewa vizuri jinsi mashirika yanavyo fanya kazi. Kujitolea pili ilinisaidia kukua kikazi. Niilijifunza nidhamu ya kazi mawasiliano ya kitaaaluma kufanya kazi kwa timu kubeba majukumu hata bila kusimamiwa. Kwa karibu, kadri muda ulivyo pita nilianza kuaminika zaidi. Kupewaa majukumu makubwa na hatimae kujitolea kwangu kukaanza kubadilika na kuwa kazi inayolipwa. Zaidi ya hayo kujitolea kimeunda sana tabia na utu wangu. Nilipata nafasi ya kufundishwa na watu walikua mbele wangu kimaisha na kikazi, na baadae nikajikuta nami nafundisha na kueleza wengine, wanaonifuata. Kutoka kupokea ushairi, ushauri hadi kutoa ushauri. Safari hii imenifundesha umuimu wa kushirikiana, kusaidiana na kuinua wengine. Kwa ujumla naweza sema bila kusita kwamba kazi ya kujitolea imekuwa nguzo muhimu katika maisha yangu imenijenga, imenilea, imenipia msingi wa kile nilicho leo imenifundisha kuwa thamani za kazi haipimwi kwa pesa pekee bali pia kwa athari inayoleta, maarifa unayopata na mtu unaekuwa katika mchakato huo. Ndiyo maana na jivunia kusema kwamba Mi hufanya kazi ya kujitolea na imekuwa sehemu isioweza kutenganishwa na safari yangu katika ulimwengu wa mashirika na maendeleo ya jamii hadi wa leo.

Mazoezi ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku na hasa ni sehemu ya ratiba yangu ya asubuhi kila siku ni napo amka kabla hata ya shughuli zingine nyingi kwanza huwa nahakikisha nimefanya mazoezi kwangu mazoezi sio jambo la hiari bali ni utaratibu ambao umejijenga kwa muda mrefu na umekuwa sehemu ya maisha yangu aina ya mazoezi ninayo fanya kwa kawaida ni mazoezi ya kutumia uzito wa mwili inajulikana kama home workouts. Sina vifaa vya jimu wala usajili wa gym kwa hivyo mazoezi yangu yote nafanya nikiwa nyumbani. Hata hivyo hilo halijawahi kunizuia kufanya mazoezi yenye ufanisi na yenye changamoto. Kwa upanda wa mazoezi makali huwa nafanya pushups. Pushups mia ama mia moja hamsini kila asubuhi. Hii ni siku ambazo nimepanga kufanya mazoezi ya nguvu na ya kiwango ya juu. Kuna siku ambazo mwili inahitaji kupumzika kidogo na siku hizo nafanya pushups hamsini ambazo nazichukulia kama mazoezi mepesi lakini bado ni manufaa. Pushups hunisaidia sana kujenga nguvu, mikono, kifua, mabega na pia sehemu ya juu ya mwili kwa ujumla bali na pushups huwanafanya planks ya dakika moja au sekunde thelathini. Plank ni zoezi muhimu sana kwangu kwa sababu linajenga misuli ya tumbo, mgongo, wa chini. Na pia linasaidia katika kuimarisha mwili mzima. Ingawa linaonekana rahisi lakini plank linahitaji umakini. Pumzi sahihi na nidhamu ya kiakili. Pia nafanya squats miamoja ambazo husaidia sana kuimarisha miguu. Mapaja na sehemu ya chini ya mwili. Squats hunipa nguvu za uthabiti. Na pia husaidia mwili kuwa katika uwiano nzuri. Kwa kuongeza nafanya mountain climbers zoezi ambalo hunisaidia kuongeza kasi ya mapigo ya moyo na kunipa machanganyiko wa guvu na kadio. Mazoezi ya moyo ya naitwa kadio. Kwa upande wa mazoezi ya tumbo huwanafanya situps kati ya hamsini hadi mia moja. Kulingana na kama nimefanya mazoezi mepesi au makali siku hiyo. Situps hunisaidia sana kuimarisha misuli ya tumbo na kunipa umbo nilalo lenga kiafya na kimwili. Kuhusu marangapi nafanya mazoezi kwa wiki. Kwa kawaida huwa nafanya mazoezi karibu kila siku. Lakini kwa mpangilio mara nyingi nafanya mazoezi kwa siku tano mfululizo. Kisha na pumzika kwa siku mbili. Hata hivyo sikila siku huwa na kiwango sawa cha mazoezi. Kuna siku ambazo nafanya mazoezi mepesi. Na kuna siku ambazo nafanya mazoezi makali na yenye nguvu zaidi. Hii hunisaidia kuupa mwili nafasi wa kupona na kuepuka kuchoka kupitia kiasi. Wakati naopenda zaidi kufanya mazoezi ni asubuhi. Maratu baada ya kuamka wakati nipo freshi. Akili inakuwa wazi na mwili bado hujachoka na shughuli za siku. Maoezi ya asubuhi hunipa nguvu za kuanza siku vizuri. Na hunisaidia kuwa na makini mzuri. Katika mashughuli zangu zote za mchana. Baada ya kufanya maoezi huwa najihisi mwepesi sana. Kimwili na kiakili akili yangu huwa imetulia mwili unakuwa na nguvu. Na jinsi nipo sawa kabisa. Pia ninapo utazama mwili wangu naona niko katika hali nzuri kiafya na kimwili. Jambo ambalo linalo nipa motisha ya kuendelea. Kwani zoezi, hunisaidia kujithamini zaidi, kujisikia vizuri kuhusu mwili wangu na kunipa kuridhika kibinafsi. Kwa ujumla, mazoezi sio tu kuhusu mwonekano wa mwili kwangu. Bali ni kuhusu afya ya mwili, afya kiakili na kihisia pia. Kumenifundisha nidhamu, uvumilivu, umuhimu, wakujijali. Ndiyo maana licha changamoto za mazingira au hali ya moyo siku nyingine bado mimi hujitahidi kurudi kwenye mazoezi. Kwa sababu najua faida zake ni kubwa. Na faida hizo ni za muda mrefu pia.

Kwa upande wangu napenda kuandika zaidi kuliko kuongea kuandika ndio kuna nifaa zaidi ndiko kuna nilewa zaidi ndiko kuna nipanafasi ya kuwa mimi alisi sio kwamba siwezi kuongea hapana naweza kuongea sana hata sana sana lakini hilo utegemea na mazingira na watu liyupo nao karibu. Nikutana na watu wenye na mawazo yangu ya nafanana na yao. Watu wenye nguvu sawa na yangu na watu ambao tunelawana kiakili na kii hisia. Basi naweza kuongea kwa mda mrefu bila kuchoka. Lakini kwa ujmla mimi si mtu wa kupenda kuongea sana. Nikiwa peke yangu au nikiea katika hali ya faraga kuandika ndiko napata amani yangu. Ndiko napata sauti yangu ya kweli. Kuandika unipanafasi ya kufikiri ya pole pole. Kuchambua mawazo yangu. Kuyaweka katika mpangilio na uwelewa mimi mwenyewe. Tofauti na kuongea kuandika uniruhusu kurudi nyuma kufuta kurekebesha. Kuandika tenampaka nimeridhika waelewa. Ndiyo maana naona kuandika ninjia bora zaidi kwa ngu ya kujieleza. Kuandika siotu kitu ninachofanya kwa mda bali nisehemu ya tambulisho wangu. Nikitu ambacho nimebeba tangu nikiwa mdogo sana. Nilianza kugunduwa kipajicha angu cha kuandika nikiwa umriwa miaka kumi, kumi na moja wa kumi na mbili hapa siku mbukivizuri. Tangu wakati huo nimejikumbatia kipaji hicho na kukifanya sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Sijawai kukiacha hata kwa siku moja. Kimekua pa moja nami, kimebadlika pa moja nami na kimi komaa pa moja nami. Kuandika kume nisaidia sana kuwelewa nafisi yangu. Kila nilipokuwa na mawazo mengi kichwani au isianzi tomoyoni. Kalamu na karatazi vilikuwa mahali pa kukimbilia. Nilipokuwa sina mtuwa kuongeana ye au ata kama nilikuwa na watu lakini sikuwa tayari kuzungumza kuandika ndiko kili nisaidia kumwaga wakati kumwaga kila kitu wakati huo. Mawazo, uzuni, furaha, hasira, matumaini ufu. Yote ayo ya lingia kwenye maandishi yangu na bado ya nazidi kuingia kwenye maandishi yangu. Kwa miaka mingi, uandishi wangu umebadilika sana nilianza na mashairi, mashairi ya likuwa njia yangu ya kwanza kujieleza, nilipenda kutumia maneno kwanjia akina, yenye picha na isia. Badae nika ingia kwenye kuandika hadithu fupi, nikaanza kujenga wa usika, visa na ulimwengu ndani ya mandishi yangu. Kisa nika ingia kwenye uwandishi wa sharaja, ambapo nilikuwa na zungumuza na nafisi yangu moja kwa moja bila hofu ya kukumiwa. Kuna kipindi pia niliandika michezo ya kuigiza, nikiweka mawazo yangu katika mazungumzo ya wausika. Hata kulikuwa na wakati niliandika nyimbo na mashahiri ya spoken word. Hii inaonyesha jinsi kuandika kuangu. Kuandika kwangu kulivyo badilika na kupanuka kulingala na maisha. Nilikuwa nikishi na mambo niliyokuwa nikipitia. Kwangu mimi kuandika ni pahali paifadhi. Ni pahali ambapo sina haja kujitetea. Sinaajia kueleweka na mtu yeyote. Naandika kwa ajili yangu kwanza. Naandika ili nijiponye, ili nijielewe na ili nijikubali. Kuandika unisaidia kupunguza mzigo mawazo. Unifanya, nijisikie mwepesi. Na unipa amani ya ndani. Kwa sababu sipendi sana kuongea, kuandika ndiko kuna kuwa na rafiki yangu wa karibu. Ndiko kuna kuwa na mshauri wangu, ndiko kuna kuwa na sauti yangu. Wakati mwingine inaona kama maneno niliyoandika ya naelewa zaidi kuliko mtu yone, mtu yeyote angeweza kuwelewa kwa maneno ya mdomo. Kwa kifupi, kuandika ni mimi na mimi ni kuandika. Siwezi kuvitenganisha, ni sehemu ya maisha yangu, sehemu ya safari yangu. Sehemu ya anama na navio yona dunia. Mbila kuandika nigeona kama kuna, kipande cha nafisi yangu kime kotea. Ndiwia mana kila mara, nikikosa hapa kuenda, nikikosa mtuwa kuongea nae au nikitaka tukuwa peke yangu, narudi kwenye kuandika. Ndiko nyumbani kuangu.

Kinywaji ni kipendacho zaidi ni uji, hasa uji wa wimbi. Mimi si mtu w achai sana na pia si mnywaji mkubwa kahawa. Kuna watu wengi huwa wanaanza siku yao kumaliza siku yao kwa chai au kahawa lakini kwangu mimi vitu hivyo havinivuti sana kwa kiwango kikubwa mara nyingi nahisi havinishibishi. Na wakati mwingine unifanya nijisikie kama bado naitaji kitu kingine. Uji kwa upande mingine unifaa sana kwa sababu kwanza kabisa unashibisha haraka ukikunywa uji hasa ukiwa mzito kidogo, tumbo ushiba maramoja, uitaji kunywe kikombe vingi au kula kitu kingine ju yake. Uji unipa hisia kuridhika haraka na ndio maana nauona kama kinywaji bora kuliko chai au kahawa au juisi. Kwa nini napendelea uji kuliko chai kahawa au juisi? Sababu kubwa inafanya nipende uji ni kwa sababu unaintosha kimwili na kiakili. Chai na kahawa mara nyingi ni vinywaji vya kuchangamisha mtu lakini haviwezi kushibisha kwa kweli. Mimi napenda vitu au mimi napenda vitu vinyavyo nifanya nijisikie kwa nimetulia na nimeridhika. Uji una hile hali ya kunata kidogo na hilo ndilo nalopenda. Unapukunywa unaisi wazi kuwa kuna kitu kinaingia tumboni na kinakaa. Hata kama sikula chakula kizito, uji unifanya nisiwe na harake ya kula tena. Pia ni mwepesi kwa tumbo, haunisumbui. Haunipi pressure kama kahawa, inavyoweza kunipa wakati mwingine. Ingawa uji ndio kinywaji changu kikuu, kuna nyakati nyingine pia napendelea juisi. Kuna wakati ukingia kwangu nyumbani, utakuta kuna chupa cha juisi juu ya kaunta. Juisi unifaa, asa pale napo, taka kitu chenye latha laini, la baridi kidao. Asa kama kuna joto au, nimechoka. Lakini hata hivyo juisi haijachukua nafasi ya uji ni kama mbadala kwa muda tu. Uji bado unabaki kwa kinywaji ninachokirudi ya mara nyingi zaidi kuliko vingine vyote. Mimi upenda kunywa uji jioni au siku hasa wakati wa kuchelewa kidogo. Undio wakati ambao nahisi staki kula chakula kizito lakini pia staki kulala nikiwa na njaa. Badala ya kupika au kula mlo mzito nachagua uji. Uji unisaidia sana katika kipindi cha kutulia kabla ya kulala. Unifanya nijisikia nimekamilesha siku bila kujibebesha mzigo wa chakula kizito. Nikama kinywaji sha kulazimu. Malizia siku kwa utulifu. Nilijifunza kuanda uji nikiwa umri wa takribani miaka kumi na tatu au kumi nne. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye ndie alinifundisha kwa undani jinsi ya kupika uji vizuri. Alinionyesha namna ya kuchanganya unga ya maji na kuwekesha uji ahui mwepesi sana wala mzito kupita kiasi. Lakini pia ni muhimu kusema kuwa mama yangu pia anapenda uji hivyo kwa kiasi fulani nilikuwa tayari nimeuona nyumbani. Kutoka kwa mama yangu nilipata msingi halafu kwa nafiki yangu nikoongeza ujuzi na kuboresha zaidi. Hapo ndipo nilipo anza kupenda zaidi hasa uji wa wimbi. Mbali ya kunywa uji najisikia ni mishiba. Kama kawaida nimetulia na niko sawa kabisa. Tumboni panakuwa pamejaa akili imetulea. Mwili unakua katika hali ya kupamuzika. Hakuna presha, hakuna usumbufu. Na hakuna njaa. Nihisia utulivu na kuridhika ndiyo maana ujiu umekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu wa kila siku. Si tu kinywaji bali ni kitu kinacho nisaidia kujifunza na kujipa faraja. Mwishoni mwa siku. Kifupi. Uji ndio kinywaji ninacho kipenda zaidi kwa sababu unashibisha. Unatuliza na unanifaa kuliko chai au kahawa. Nikinywaji kinachojaa kumbu kumbu, mafunzo na faraja kwangu. Kila ninapokunywa uji naisi niko nyumbani, hata kama niko nyumbani na mimi mwenyewe ndo naipika. Lakini bado zile isia za kuwa nyumbani huwa nazipata.